Napenda kucheza ngoma, hasa pale kunapokuwa na muziki mzuri na mazingira ya kufurahisha kucheza ngoma hunifanya nijisikie huru, mwenye furaha na nikiwa na nguvu ni njia nzuri ya kuachilia msongo wa mawazo na kujieleza bila maneno Napenda aina mbalimbali za ngoma kama ngoma za asili, muziki wa kisasa na hata ngoma za burudani na marafiki ni lazima niwe mtaalam muhimu ni kufurahia dundo za na kuwa na wakati mzuri. Pia kucheza ngoma ni mazoezi mazuri yanayosaidia mwili kuwa na afya. Kwa ujumla kucheza ngoma ni shughuli ninayoipenda kwa sababu inaleta furaha kwa kuunganisha watu na kufanya maisha yawe ya kusisimua zaidi.

Ndiyo, napenda kujifunza historia. Historia kunivutia kwa sababu inasaidia kuelewa maisha ya zamani, makosa na mafanikio ya binadamu na jinsi jamii zilivyobadilika hadi kufikia tulipo leo. Kupitia historia, mtu hujifunza maadili utamaduni na sababu za matukio mengi yanayoendelea sasa. Napenda kujifunza historia kwa kusoma vitabu kuangalia vipindi vya historia au kusikiliza simulizi za wazee. Hadithi za viongozi wa zamani, mapambano ya uhuru na maendeleo ya sayansi hunifanya nifikirie kwa kina na kuthamini juhudi za waliotangulia. Kwa jumla, kujifunza historia hunifanya nijisikie mwenye maarifa zaidi kwenye busara na mwenye mtazamo, mpana na dunia, ndio maana ni somo ninalolipenda.

Napenda kukaribisha wafanya kazi wapya kwan jia ya kirafiki na ya kufahamisha ili wahisi wanakaribishwa na kuunganishwa na kwa urahisi katika timu. Kwanza ninaanza kwa kuwasihisha kila mmoja kwa simu na kueleza majukumu ya kila mmoja ili wafahamu kila mtu anatoka wapi na kazi zao. Pia napenda kuwapa muongozo wa awali kuhusu utaratibu wa kazi sheria za ofisi na kanuni za usalama. Mara nyingine napanga kuzungumza ya kirafiki au chakula cha pa moja ili wafanya kazi wapya wajisikie huru kuuliza maswali na kuzungumza na wenzao. Kwa kifupi, kuakaribisha wafanya kazi wapya ni changanya taarifa muhimu, mwongozo na uhusiano wakirafiki. Jambo linalo saidia wafanya kazi wapya, kujitambulisha, kujisikia sehemu ya timu na kuanza kazi kwa ufanisi.

Majira ninayo ya penda zaidi ni kiangazi na penda kiangazi kwa sababu hali ya hewa huwa ya joto na angavu jambo linalo nifanya nijisikie mwenye furaha na mwenye nguvu jua linapo chomoza vizuri siku huwa ndefu na kuna muda mwingi na kufanya shughuli mbali mbali nje. Katika majira ya kiangazi na penda kufanya shughuli za nje kama kutembea, kusafiri, kuogelea au kukutana na marafiki. Pia ni wakati mzuri wa mapumziko na likizo kwani watu wengi huwa huru zaidi na mazingira ya nakuwa ya kuchanganyisha. Kilicho nifanya nipende kiangazi ni kukumbuka nzuri za utoto na likizo pamoja na hisia ya uhuru na matumaini mapya. Kwa jumla majira ya kiangazi hunipa furaha ni shati na motisha ndiyo maana ndiyo majira ya nayopenda zaidi.

Programu ya simu inayafutumika kila siku ni WhatsApp. Napenda kutumia program hii kwa sababu inani ruhusu kwasiliana kwa haraka na familia marafiki na wenzangu kazini. Mara nyingi napenda kutumia WhatsApp, kutumia ujumbe, kushirikiana picture, video, au hata kufuata makundi ya mijadala ya kitaalamu. Pia hufanya iwe rahisi kupata taarifa muhimu au kuratibu shughuli za kila siku. Zaidi napenda kutumia programu hii kila siku kwa sababu inalahisisha mawasiriano inapanua uhusiano na wengine na hufanya nijisikie kushirikishwa katika kila kitu kinachotokea. Kwa kifupi WhatsApp ni programu muhimu hii kwangu kwa sababu inaunganisha mawasiliano burudani na taarifa muhimu kwa urahisi.

Ndiyo, napenda maua sana, maua univutia kwa sababu ya rangi zao nzuri, harufu nzuri na uzuri wa asili Yananifanya nijisikie mtulifu na mwenye furaha, hasa ninapo ya ona ya kichanua au ya kuyapandwa mzuri Napenda haina mbali mbali za maua kama waridi, alizeti na maua ya porini kwa sababu kira moja li na uzuri wake wakipeke Mauwa pia hunikubusha upendo sherehe na nyakati za furaha kama haruzi au sherehe za familia kwa ujumu na napenda maua kwa sababu na pamba mazigira ya na inua hisia na kuleta amani moyoni.